Ningependa kujifunza Kireno na Kijerumani, kwa nini Kireno? Kwa sababu ya uhusiano na Afrika na Afrika kusini. Kireno ni luha, rasmi, nchini Angola, msumbiji, nchi zenye rasimali na historia ya kuvutia. Pia, kwa sababu ya biashara na fursa ya kazi, ninawezo wakuongea Kireno kinanifungulia soko la Afrika. Na pia ukaribu na Kiswahili maneno mingi ya Kireno yanafanana na kiespania na kitaliano na kijirumani kwa sababu ya utamaduni na sayansi, soko la ajira, uropa na pia mtambo waluha ningefurahia kujifunza muundo wakitabithi na wakimantiki. Pia ningependa kujifunza Kichina, Kiarabu, lakini chagamoto kujifunza lugha mpya, uhitaji muda, uvumilivu, mazoezi ya kila siku. Na kwa siku hizi naweza kutumia programu. Kama kuwasiliana na wenyeji.

Natumia simu yangu kwa takribani saa tatu hadi nne kwa siku kwa matumizi mbalimbali. Programu ninazotumia ni kama WhatsApp katika mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na wenzangu kazini, na pia natumia gmail na kalenda kupanga kazi ya kila siku, na pia Google Maps katika mwongozo wa njia na utafutaji wa maeneo. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia ya miaka elfu mbili, ngumu, yenye mpira wa snake, betri ya siku tano. Nilikuwa natumia kwa kupiga simu na kutumia ujumbe kwa wenzangu. Simu inayonisaidia maisha yangu ni katika kazi, elimu, uchumi, usalama na burudani. Wakati mzuri wa kuzima simu ni usiku. Kabla ya kulala, wakati wa chakula, wakati wa mazoezi ama ibada. Kanuni zangu ni sicheki simu dakika thelathini baada ya kuamka ama kabla ya kulala. Ninaweka katika sauti ya chini mara kwa mara ninafanya wikendi nzima bila simu.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa ya jadi au ya mtaa kwa mama nitilie kwa chakula cha nyumbani kama wali maharage mchicha na kuku wa kuchoma na maskani ya nyama choma kama ya mbuzi ngombe na kuku na pia katika mikahawa ya kisasa kwenye pwani kama samaki iliyokaushwa kaangwa ama kalmari na pia kuwa maeneo maalumu kama mikahawa ni kitamaduni kama Kihindi, ya Kichina na kizanzibari. Sababi ya kupendelea nje ni mabadiliko ya mazingira, kupumzika, kutoka kupika, kujionea chakula kipya. Lakini nacho kumbuka ni gharama kula nje mara kwa mara huniwe huwa ghali na pia afya.

Ndiyo ninapenda kupiga picha kwa sababu ninjia ya kuhifadhi kumbu kumbu kujieleza na kuona ulimwengu kwa mtazamo tofauti. Ninachokipenda zaidi ni kumbu kumbu halisi kupiga picha ya tukio mahali au watu hunikumbusha wakati uliopita kwa ukweli kuliko kumbu kumbu tu. Na pia ninafurahia kutafuta pembe nzuri, mwanga nzuri na muundo katika mazingira ya kawaida. Mara nyingi napiga picha kwenye safari, tukio malumu kama harusi, sherehe ya kuzaliwa ama maisha ya kila siku kama chakula, mazingira na ya kazi. Pia napenda kupiga picha za asili kama ndege mimea. Pia kupiga picha za usoni kuonyesha hisia na hadhifi za watu changamoto nazo pata ni kwamba wakati mwingine simu haitoshi kwa picha ya kitaluma na wakati mwingine ninaona picha nyingi na kusahau kutazama mazingira kwa macho yangu mwenyewe.

Nahisi msisimko mchanganyiko na wasiwasi kuhusu tathmini za kazi. Kabla ya tathmini, huwa naogopa kuwa msimamizi atakosa kutathmini juhudi zangu au hatuzungumzie makosa tu. Nina jitahidi kukumbuka mafanikio yangu, changamoto nilizo kabiliana nazo na mipango yangu ya kukua. Wakati wa tathmini, madakika kama za kwanza moyo upiga kwa kasi sauti inaeza kuchikisika. Nikiona msimamizi ananisikiliza na kuthamini na hisi ufunguo na ushirikiano. Baada ya tathmini, nahisi furaha, motisha na fahari.

Ninashughulikia kila kitu kwa kuzingatia kanuni hizi. Ninawapa nafasi ya kuelezea tatizo lao au hitaji lao kabla ya kutoa suluhisho. Huu ni msingi wa kuwaelewa. Ninatambulia hisia zao, kwa mfano naona una wasiwasi, na kuwatendea kwa adabu hata wakikasirika. Ninaeleza kwa lugha rahisi na kuhakikisha wanaelewa hatua ninazofuata. Ninaweka kipaumbele kwenye kutatua tatizo lao badala ya kujihami. Na pia mwishoni, ninawapa tarehe ya kukamilika kwa suluhisho au kuwajulisha maendeleo.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu ya usafi na urahisi kunyoa hukaa safi. Hakuna chakula kunyakuliwa na hakuna haja ya matengenezo ya kila siku. Nahisi kijana na tayari zaidi bila ndevu. Katika joto la Afrika mashariki kunyoa husaidia kupooza na kupunguza jasho. Lakini wakati mwingine inakuwa ndevu kwa wiki moja ama mbili wakati walikizo au weekend ndevu kwa mtindo wa kujivinjari napenda kubadilisha mtindo mara kwa mara. Lakini mara nyingi hurudi kwenye kunyoa. Changamoto ya kunyoa ni kuchochea ngozi. Kuhitaiji mara kwa mara.

Natumia zote, WiFi na data za simu kulingana na mahali na mahitaji. Wifi napenda kutumia nyumbani au kazini. Natumia nyumbani WiFi katika kazi na pia kazini inatumika katika kazi rasmi, mkutanoni na pia mtandao na ushirikiano wa timu. Data za simu natumia wakati wa ujumbe wa haraka njiani ama kutafuta habari wakati ninasafiri. Pia mahali pasipo kuwa na WiFi na katika dharura wakati WiFi haipo, ninageuza data ya simu ili kuendelea na kazi muhimu. Mbinu zangu za kuokoa data ni kuzima data, kutumia programu za kukandamiza data na kuweka video na picha kusakinishwa katika Wi-Fi tu.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia ni nahitaji wakati wapekee kwa kazi fulani. Kazi nazopendelea kufanya wengine ni kubuni, kwa pamoja, mikakati na miradi mikubwa, kutatua changamoto ngumu, na kufundisha na kujifunza. Nazo pendelea kufanya pekee yangu ni kazi za kiakili kama kusoma data, kuandika repoti, kubuni na kupanga, kutengeneza mipango, michoro, kazi nazo zinahitaji umakini mkubwa.

Nimejistawisha wakati wa likizo kwa kufanya mambo haya, kupumzika kabisa kwa kutosoma barua pepe za kazi, sijaribu kutatua matatizo ya ofisi na sifuatilii mitandao ya kazi. Na pia, napenda kufanya safari ndogo kama kuenda kwenye mbuga za wanyama, pwani au vijiji vya karibu ili kubadilisha mazingira. Na pia, kwa kusoma vitabu vya burudani kupika chakula kipya kuchora au kutazama mfululizo niliokuwa nikitamani. Na ninatumia muda na familia na marafiki kula pamoja, kucheza michezo au kukaa na tukizungumza. Pia ninaangalia na kutafakari na kupanga maisha yangu, ninachokifanya vizuri, inachohitaji kubadilisha na ndoto zangu, ninapanga mpango, wa mwezi au mwaka ujao.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa sababu kadhaa lakini pia ningekaa na mafunzo mengi niliyopata katika ukuu wangu sababu ningependa kurudi ujana ni bila wasiwasi ujana ulikua na shida ndogo kama masomo marafiki michezo sasa kuna bidii kazi majukumu makubwa. Pia, nishati isiyo isha, nilikuwa naweza kukimbia siku nzima kulala kidogo na kuamka tena mwenye nguvu. Kwa kila kitu kilionekana kuna uwezekano, ndoto zangu zilikua kubwa na hazina mipaka, nilikua naishi na wazazi wangu, na ndugu zangu kila chakula twala pamoja.

Nahifadhi data yangu kwa kutumia mfumo wa mchanganyiko kwa ajili ya usalama na urahisi. Nahifadhi ya wingu ambapo natumia hadi picha na faili muhimu za kazi. Pia faili nzito za mradi na video. Kuna vifaa vya binafsi kama simu ya mkononi ambapo nahifadhi picha mawasiliano programu ndogo. Na pia kipatalishi faili za kazi na hati muhimu na makala. Mbinu zangu za usalama ni usimbaji, nenosiri ngumu na pia kusasisha mara kwa mara.

Napenda kufanya mambo haya na familia yangu, kusherehekea siku kuu pamoja kama karamu za Krismasi, Pasaka na siku ya kuzaliwa, tukipika, tukila na tukishirikia na hadithi, pia kwenda kutembelea wazee kama bibi na babu vijijini, kusikiliza hadithi za zamani na kuwasaidia kwenye shamba, na pia katika kutengeneza miradi ya familia, kama kupanda mboga bustanini, kutengeneza ukuta au kusafisha nyumba pamoja na mwisho kufanya safari fupi kwenda penye mbuga za wanyama au milima siku ya wikendi.

Huwa si nafanya tu hizi. Tambua na kukubali hisia ninasema nina wasiwasi kwa nafsi yangu. Badala ya kujifanya sijihisi chochote. Na pia ninaandika kilichonisumbua sababu zake na jinsi ninavyohisi. Hii inasaidia kutuliza mawazo. Pia kufanya mazoezi ya kupumua kama kupumua ndani ya sekunde nne nanyamanza kwa sekunde saba. Navuta pumzi kwa sekunde nane. Ninafanya mara tano hadi kumi na pia ninatembea nje, ninaangalia mazingira au ninaenda sehemu tofauti ya nyumba ili kubadilisha hali ya akili. Pia namwambia rafiki au ndugu ninachohisi mara nyingi kusema kwa sauti hupunguza mzigo.

Ningependa kujifunza kubuni na kutengeneza programu ya computer na lugha ya Kijerumani. Kwa nini kubuni programu? Ningependa kutengeneza programu rahisi za kusaidia, afya elimu na kilimo. Na pia kujikimu kiuchumi, kufurahia ubunifu na Kijerumani kwa sababu ni fursa ya kielimu. Kijerumani kinatoa fursa nyingi za masomo za bure na pia katika biashara na uwekezaji. Ujuzi wa lugha hii unafungua mipaka na milango ya ushirikiano na kampuni za Ujerumani. Na pia kufurahia utamaduni, ningependa kusoma maandishi ya wataalamu kama Goethe kwa lugha asili.

Mgogoro na mtu mimi hutuliza na kusikiliza kwanza, ninajizuia kujibu kwa haraka au kukasirika, ninamsikiliza mtu huyo kwa maakini bila kukatiza, ili kuelewa hasa, anachosema, anachohisi. Ninatumia maneno kama nahisi, badala ya wewe umefanya ili kuepuka kumlaumu. Pia, lengo sio kushinda au kumshinda mwingine, bali kwelewana na kupata suluhisho. Baada ya kuelewana, ninapendekeza njia ya kutatua tatizo. Nikikosea, ninaomba msama kwa uaminifu, ninakubali kua sio kila mtu ana mawazo sawa na yangu, na hiyo ni sawa.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu vinanipa uwezo kujieleze na kubadilisha mwonekano wangu kwa urahisi. Ninachagua vipuli kulingana na rangi, umbo na size, vinavutia macho na vinaweza kuongeza ama kupunguza mwangaza wa uso wangu. Kuvaa vipuli, hunifanya nihisi, ni jibamba, kujitunza. Kila siku naweza kuchagua vipuli kufanana na hali yangu ya kihemko. Aina zangu za vipuli ni vipuli vya mraba rangi na vya muundo.

Mi mabadiliko kazini kwa mkakati utayari ushikamano na ufungamano. Katika hatua hizi, kwa kukubali na kutambua faida, naona mabadiliko kama fursa ya kukua sitishio ninajitolea kujifunza na kujikomboa kwenye eneo jipya. Pia, kujiandaa na kujielimisha, ninaomba mailekezo mapema na kufanya utafiti wangu mwenyewe. Na pia kuchukua hatua ndogo za kuanzia kama sishambulii mabadiliko makubwa mara moja. Ninaanza na hatua ndogo zinazoweza kutekeleza na pia kuomba na kutoa msaada kwa weledi na kujifunza na kubadilika. Ninafikiria juu ya mafanikio na changamoto zangu kila siku. Ninarekebisha mikakati yangu kulingana na matokeo na uzoefu.

Timu ninayooenda ya mpira wa miguu ni Harambe Stars. Nilianza kuipenda tangu utotoni nilipokuwa nikitazama na baba yangu akishabikia timu hiyo kwenye redio. Nilikuwa na miaka tisa nilipokwenda katika uwanja wa uhuru. Kwa mara ya kwanza kuiona timu hiyo ikicheza. Ilikuwa inacheza dhidi ya Simba ya Tanzania. Ushindi wa Harambee siku hiyo ulinichukua kabisa. Ilishiriki katika kombe la shirikisho la CAF mwaka elfu mbili ishirini na tano, na pia mchezaji nimpendaye. Ni John Omondi, kiongozi mwenye nguvu, mwenye kufunga mabao muhimu na mwenye heshima kwenye uwanja. Hakuwa na moyo wa kupigania na hakuwasaidia wenzake wengine kukua. Ninapohisi timu yangu ikishinda ni furaha isiyoelezeka, umoja, fahari ya kitaifa.

Mia mikebe ya kutunza badala ya mifuko ya plastiki. Ninakataa mikobe na vijiti vya plastiki kwa mara moja. Ninanunua chakula kwenye vipimo vikubwa ili kupunguza mfuko. Na ninazima taa na vifaa vya umeme visipo tumika. Ninatumia majira ya mvua kusafisha nje na kunyunyizia mimea. Ninatumia tanuri ya jiko kupika vyakula vingi kwa, mara moja. Nina gawanya taka kwa kuzikwa tena na kuzitupa, ninapeleka taka za elektroniki kwenye vituo maalumu, ninatumia vyombo vya kusikizia tena kama chupa za kioo na metali. Ninaeleza jamii na marafiki umuhimu wa kulinda mazingira. Nina shiriki habari na vidokezo kwenye mitandao ya kijamii. Ninajiunga na shughuli za usafi wa mazingira katika jamii yangu. Nina, pia ninapanda miche na mimea nyumbani na kwenye bustani za uma.

Ningependa kutembelea Great Pyramid ya giza misri. Kwa nini giza misri? Kwa sababu jinsi watu alivojenga minara hiyo bila mashine za kisasa inavutia sana. Ningependa kuguza mawe na kufikiria juhudi za karne. Pia napenda kujifunza kuhusu maisha, dini na mfumo wa maandishi kwa hizo giza. Ningetaka kujua siri zilizofichwa ndani ya piramidi na jinsi zilivotumika kwa ajili ya astronomia.

Njia ya teknolojia ninayo amini ni ya Google kwa sababu ya urahisi na upatikanaji. Huduma zake kama sachi zimebadilisha jinsi ninavyo pata habari kuwasiliana na kujifunza. Pia inaendelea kutoa teknolojia mpya ya mfumo wa AI na pia huduma za google zinawasaidia wanafunzi na wajasirimali. Pia utunzaji wa data inatoa usalama mzuri na anuai ya chaguo za faraga.

Ninafahamu kuwa kuna zana za dijiti, nazo tumia kila siku kama simu ya mkononi, tumizi katika mawasiliano, habari, mwongozo na malipo na kujifunza, na pia katika kompyuta matumizi yangu ya kazi, utafiti kuhifadhi data kwenye programu. Katika vifaa vya usalama, matumizi katika kulinda data na account katika program za kupanga na kuthibiti wakati, vifaa za kuifadhi mawingu na mtandao wa wifi.

Shuhuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu vya historia Afrika, hasa historia ya vita vya majimaji. Napenda kwa sababu ninaposoma historia ya Afrika nahisi kuungana na wazee waliopigania uhuru na kuelwa jinsi ulimwengu wa leo ulivyonjengwa na pia kujifunza kutokana na makosa ya historia inafundisha jinsi jamii ilivyokabiliana na migogoro, umasikini na ukoloni. Pia kuwa na hamu ya kutafuta ukweli historia mara nyingi huandikwa na wenye nguvu kwa hivyo ninapenda kutafuta visa vya kusisimua vilivyofochwa kama ushujaa wa jamhuri ya Kenya.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, hasa maziwa ya ngombe ya kienyeji, kwa sababu ya ladha ya mnato, maziwa ya kienyeji ya na ladha tamu ya asili na mnato mzuri. Pia kiafya, yana kalsiam na pia vitamini muhimu za mifupa na meno. Ninaweza kuyapika, kuyanywa ghafla na kuyatumia kwenye chai uji ama smoothie. Aina ninazopenda maziwa ya ngombe ya kienyeji na maziwa ya chai na maziwa ya kutosha. Sipendi maziwa yaliyo na sukari mingi au maziwa ya kufuma.

Kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa urahisi na uhodari. Kukua ninaweza kuanza mapema, kupumzika wakati nahitaji na kumalizia kazi bila msongamano wa usafiri. Pia uzalishaji bora na umakini kwa sababu hakuna vurugu za ofisini naweza kuzingatia kwa undani na kukamilisha kazi kwa ufanisi zaidi na pia usawa wa maisha na kazi naweza kuchukua mapumziko kwa chakula cha nyumbani ama kumtazama mtoto ama kufanya shughuli nyepesi na pia uokoa muda na rasili mali kwa sababu sipotezi muda kusafiri na pia huwa na gharama nafuu za chakula na mafuta.

Kabla ya kulala, nafanya taratibi ya kutuliza mwili na akili ili kupata usingizi mzuri. Mimi huzima vifaa vya elektroniki kama simu, televisheni, angalau dakika thelathini kabla ya kulala. Ninaandika katika daftari langu, ninaandika yaliyotokea siku hiyo, shukrani, na yanayonisumbua ili kutoa mawazo kwenye karatasi. Na kunyoosha mwili wangu kidogo kwa upole, na pia kuoga au kunawa kwa maji ya moto ili mwili upoe na ujisikie safi.

Ninasherehelea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na ukaribu na wapenzi wangu, kwanza napumzika, nala chakula pamoja na familia na tunapika chakula kilichopendwa, keki ndogo, na kushukuru na kukumbuka, kuomba na kutoa na mawasiliano, ninawajibu ujumbe wote wa heri kutoka kwa marafiki na ndugu na kuwashukuru kwa kukumbuka. Sipendi sherehe kubwa zenye watu wengi na kelele, kutoa zawadi kama lengo kuu, kujisifu na kupiga kelele. Kumbukumbu ya mwisho nilifanya mwaka jana, nilifanya safari fupi kwenda mto Tanga.

Likizo yangu ya ndoto ni kukaa kwenye bandali la kifahari, karibu na mto mara ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Kenya. Ninachotaka kufanya huko ni kuona wanyamapori, tembea kwa miguu na mwongozo, kulala chini ya nyota kupiga picha, ningepena kusafiri na familia yangu, ya karibu kama mama baba, na ndugu na rafiki yangu moja wa dhati. Nahitaji mchanganyiko, wa kupumzika na kutembea, asubuhi kutembea na kuona wanyama, mchana kupumzika kwenye banda, na kusoma kitabu jioni kukaa kwenye moto, wa kuni na kuzungumza hadithi. Kwanini ni ndoto yangu, inanirudisha kwenye asili kukumbusha umuhimu wa kulinda wanyamapori na mazingira, linatoa utulivu wa kipekee, na inanifundisha historia ya asili ya Afrika.

Kuwachi timu ya mpira ya migu na timu mpira ya kikapu. Mpira ya miguu ya soka, ninafuata harambe sta timu yangu ya ndani nayo fuata kwa shauku. Na pia katika mpira wa kikapu, napenda timu ya taifa ya amerekani kwa ustadi wao wakipeke na ushindi wa mashindano ya olimpiki. Sababu ya kuwafuata, ninapenda timu zinazo cheza kwa ushirikiano kasi na ubunifu. Timu niliozoea kuwafuata tahad, zina, hadithi za kuvutia mashabiki wenye shauku, ninaofatilia ni kutazama mechi kusoma habari na kushiriki mijadala.

Somo la sayansi ndilo somo ninalolipenda zaidi la biolojia, hasa biolojia mimea kwanini biolojia mimea kwa sababu niinapenda kujifunza jinsi mimea wanyama na binadamu wanavyofanya kazi na kukua na kuingiliana. Pia uhusiano wa asili na pia kutumika katika maisha. Ninaweza kutumia ujuzi wa biolojia kupanda mboga bustanini, kutunza wanyama na kudumisha afya.

Napenda kusoma vitabu vya historia kama Africa Biography Continent na mafundisho ya ujamaa ninavipenda kwa sababu vinanifundisha mizizi mapambano na utajiri na utamaduni. Pia vitabu vya kisa na riwaya za Afrika vinavipenda kwa sababu vinazungumzia maisha halisi ya kiafrika na lugha ya kumpendeza.

Kipindi nachokipenda ni cha chiju na tembo kwenye kipindi cha Kenya. Nakipenda kwa sababu kina ukweli na kisiasa na kijamii. Kina chunguza masuala ya kisiasa, uchumi na jamii nchini Kenya pia kinatoa habari na maoni yasiopendelea na maranyingi hekari serikali na wadau wakubwa. Kina wapa watu fursa ya kujua haki zao na kushiriki katika mjadala wa kitaifa.

Napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu ya urahisi, ufanisi na usalama. Sababu zingine, katika ufanisi suruali unikopesho huru wa kufanya mambo mbali mbali kama kukimbia, kupanda kukaa na namna yoyote bila wasiwasi. Siogopi kuonekana mwili wangu wakati upepo unapovuma ama ninapoinama. Suruali inaweza kuvaliwa kwa matukio mbalimbali kutoka kazini hadi burudani. Katika joto la Afrika mashariki, suruali fupi hunipatia baridi zaidi kuliko sketi. Sipendi sketi kwa sababu huhitaji kuvaa suti nyingine na pia huweza kuwa na hatari katika maeneo yenye kelele ya mji kama kupanda basi na haina ubunifu wa kutosha kwa matumizi ya kila siku.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni kipupo cha mchana na vuli ya jioni. Kipupo cha mchana inajoto la wastani, upepo mzuri, hanga wazi, mawingu machache, jua lina ng'aa kwa nguvu ya kiasi katika vuli ya jioni, kunanyesha kidogo jioni au usiku bila kusababisha mafuriko, baada ya mvua udongo unukia arufu mzuri inanikumbusha utoto. Hewa unipatia amani na hamu ya kukaa ndani na kusoma ama kuangalia filamu. Kwanini siyo hali nyingine kama kiangazi ama masika kwa sababu inaleta chanzo cha uharibifu katika jamii.